Au umeuliza kwa kiswahili, Je unapenda kusoma maoni kitandaoni hebu nizungumze kidogo kwa mtazamo wake na kusoma maoni mtandaoni kuna faida na hasara zake Faida ni kubwa unaweza kupata mitazamo tofauti mawazo mapya au hata kubaini jinsi watu wanavyohisi kuhusu jambo fulani wakatu wengine. Maoni haya yanaweza kuwa burudani kuelimisha au kukutia moyo kufikiria kwa undani zaidi lakini pia kuna hasara. Baadhi ya maoni yanaweza kuwa hasi yenye chuki au yasiyo na ukweli na hii inaweza kuathiri hisia zako. Pia kusoma maoni nyingi kwenye mtandao yanaweza kuchukua muda mwingi na kuharibu muda wako wa kufanya mambo mengine muhimu. Kwa mtu mmoja kusoma maoni mitandaoni ni burudani na njia ya kujifunza lakini kwa mwingine inaweza kuwa stress au kupoteza muda kwa kweli inategemea saa mtu na mtandao anayosoma. Ikiwa unataka naweza pia kueleza sababu za kuhisia na kisaikolojia kwani watu wanapenda au hawapendi kusoma maoni mitandaoni ambayo ni ya kuvutia sana je, nifanye hivyo?

Aumeuliza kwa kiswahili kipawa gani una hebu nizungumzie kwa mtazamo mpya. Kipawa ni kitu ambacho mtu anapendeza. Nacho au ana uwezo wa kipeke nacho kitu ambacho. Unaweza kufanya vizuri kuliko wengine. Kwa urahisi kuna aina nyingi za vipawa. Kwanza kipawa chaki akili. Kama ujasusi uwezo wakusuluhisha matatizo kuandika kuhesabu au kubuni. Pili, kipawa cha kiubinafsi kama uchoraji muziki kuimba kuandika hadithi au kubuni mtindo. Tatu kipawa cha kijamii uwezo wa kuwasiliana vizuri kuelewa hisia za wengine kuwaongoza na kushirikiana na watu kipawa cha kimwili kama mchezo kuongea mcheza soko au hata kushirika mambo kwa uwangalifu. Tano, kipawa cha kiroho au kiakili maadili. Kama kuwa na umilivu kubwa, kusaidia wengine au kuwa kiungozi wa kiroho. Kila mtu ana kipawa cha kilakini maranyingi watu wana hawatambui kipawa chao kwa sababu wana shugulikia sana na maisha ya kila siku au Wanajiunganisha na wengine kujitambua ni hatua ya kwanza Unajua nini unachopenda ufanya na unachofanya vizuri bila kuwa na shinikizo Ikiwa unataka naweza kusaidia kufanya aina ya mazoezi rahisi ya kugundua Kipawa chako binausi ili ujue ni kitu gani Unachopaswa kukuza zaidi Hii inaweza kuwa ni kufurahisha sana Je nifanye hivyo.

He unapenda kununua vitu wapi inategemea kabisa aina ya kitu na mood yangu hhhh mmm Masoko ya wapi ya wazi au local market kwa mtand Kwa matunda hh mh mboga na vitu vya nyumbani bei iko poa na Unapata vitu fresh kabisa pia unaile latha ya kuongea na watu hhh maduka makubwa Kwa mabano supermarket vitu vya matumizi ya kila siku hasaa pale nataka haraka na bila stress maduka madogo ya mtaani mhchh Life savers unakosa Unakosa kitu kidogo tu, unashuka dakika mbili ume maliza online mmh Nguwe electronics au vitu hh specific hh rahisi hh kulinganisha bei Naa ukh ufika mbaka nyumbani kwa mabano bones la laziness Kwa watu wanao import au thrift napenda vitu unique au vya bei na fuu lakini quality iko ju hapo ndiyo hhh Kwa ujumla napenda mhh mchang nyiko converse Converse plus bei nzuri plus quality wewe ju unapenda zaidi kununua mtandaoni au kuoana kitu life kwanza kabla ya kunu.

How unashugulikia muda vipi kazini how do you manage your time at work hii ni suali muhimu sana kwa watu wengi kwa watu wengi maamuzi wa muda kazini ni changamoto kubwa hasa kama kuna kazi nyingi za kufanya na presha ya kukamilisha je unahitaji tips au strategies za Dhibiti muda mzuri kazini mambo kama kupanga vipao mbele kutenga muda wa kazi maalum na kuchukua mapumziko ya kutosha ni baadhi ya njia za kusaidia wewe unachukulia vipi usimamizi wa muda kazini.

Sawa tunazungumzia unafanya nini kukamilisha kazi kwa wakati yani mbinu za usimamizi wa muda na ufanisi kazini au shuleni hebu nizungumzie kwa kina kidogo Kwanza panga kazi zako mapema andika orotha ya kazi Kwa siku au ikitaja kazi muhimu zaidi ili ujue unanza na lini Pili gawanya kazi kubwa kwa sehemu ndogo kazi kubwa mara nyingi huonekana nzito ikisababisha kuchelewa Gawanya kazi hizo kwenye hatua ndogo ndogo kila hatua ikimalizika uonane maendeleo halisi tatu tumia mbinu za muda njia marufu ni pomodium technique kifanya kazi kwa dakika 25 kisha pumzika kwa dakika 5 hiyo huongeza umakini na kupumzika uchovu nne Ondoa usumbufu. Weka simu kwenye modi ya kimia au pata eneo tulivu la kufanya kazi. Ondoa mitandao ya kijami na vipengele vingine vina vyo kufanya kuchelewa. Tano, weka muda malumu kwa kila kazi. Taja muda unaotarajia kumaliza kila kazi. Hii inakufanya ushike kisa na uone. Unyenyekevu wa muda badala ya kuendelea bila mpango. Sita, jifunze kusema hapana. Wakati mwingine uchelewaji hutokea kwa sababu mtu anaongeza kazi nyingi kuliko ana vioweza. Eleza kwa heshima unapopokea majukumu mapya kuzingatia muda ulio nayo. Saba angalia maendeleo yako, mwisho wa siku angalia kazi, ulizo kamilisha, hii hujenga mutisha na kukusaidia kuboresha mbinu za kwa siku za usoni, kwa kifupi mpango, taratibu, kuzingatia muda na kujiepusha na usumbufu ndio. Njia kuu za kukamilisha kazi kwa wakati. Ikwa unataka naweza pia kutoambinu za productive hacks. Ambazo zinaweza zinawasaidia watu kukamilisha kazi haraka zaidi bila kuchoka hii. Niza kijasiri kidogo na zenye mchanganyiko wa akili na mbinu za mwili. Unataka nitumie hizo.

Kwa siku ya leo, wazo langu nzuri ni hili, kila siku ni nafsi mpia ya kujifanyia kitu kidogo kinacho kufurahisha, si lazima iwe kitu kikubwa inaweza kumaliza jambo moja uliokuwa unahirisha, kumtumia mtu ujumbe wa kujumulia hali, kujipa dakika kumiza utulivu bila stress habari njema nyingi ni kwamba uko hali leo na hiyo peke yake ni ushindi watu wengi usahau hiyo Lakini ni baraka kubwa na wewe je leo kuna kitu kidogo nzuri kime kutokea au unatarajia kitu.

Je unapenda kuogelea ndiyo kogelea kuna vitu vingi vizuri sana ni moja wapo wa shuguli hizi nazochanganya raha na afya maji yanakupa utulivu wa akili ya napopunguza stress na wakati huo huo mwili wote unafanya kazi bila kuumiza viungo kinacho nivutia zaidi kuhusu kuogelea ni ile hisia ya kujisikia mwepesi kama hauna uzito akili kutulia kabisa kama dunia imesimama kidogo na baada ya hapo usingizi nzuri sana. Watu wengine hupenda bahari, wengine bawawa na wengine hata mito. Kila mahali kuna ladha yake na wewe je unaogelea wapi zaidi. Au ni kitu unacho. Upenda kutazama tu kuliko kufanya.

Nguvu zako nizipi kazi ni kazi ni nguvu kubwa hawa huwa ni dhamu na uwezo wa kujifunza haraka Nikipewa jukumu jipia na chukua muda kuelewa vizuri alafu nafanya kwa umakini stipendi kazi za kubatisha na penda ambayo yawe wazi na yafanywe kwa ubora nguvu nyingine muhimu ni ushirikiano kufanya kazi vizuri na watu wao waaina tofauti wajibikaji ni kipewa kazi na jua ni juku mulangu hadi ikamilike utatuzi wa matatizo. Nikiona changamutu tofauti suluhisho badala lawama pia ninamani nguvu sio tu ujuzi bali pia mtazamu ukija kazini ukiwa naina mjema na bidi hata mambu magumu ya nawezekana na ukiwa. Kwako wewe jenguvu ipui unajivunia zaidi kazini au shuleni.

Mimi napenda chakula cheniladha ya kati kati, sika lisana si blanda Napenda chumvi ya wastani kwa mabano kama waliviyazi au nyama iliokolewa vizuri viungo vya asili kama viungo viasili kama kitungu saumu, tangawizi pilipili hoho, kidogo tuna pilipili, ikoleze ladha, sio kuchoma ulimi. Na pia napenda ladha ya asili ya chakula isiwe imefunikwa kwa viungo vingi kupita kiasi kwa mfano wali wakukuwa kupi kwa vizuri samaki wakukaangwa au supu yenye viungo vya kawaida hapa niko sawa kabisa na weweje unapendelea kali kali tamu au ya kawaida?